Wakati wa mapumziko mara nyingi nafanya mambo mepesi kama kupumzisha akili kwa kusoma au kufikiria vitu vipya. Kujibu au kupanga kazi zitakazofuata, kupata taarifa mpya au kujifunza jambo jipya kwa haraka, kupumua au kujituliza kabla kuendelea na kazi.

Ndiyo, natumia video kwa mawasiliano, hasa pale inapobidi kuelewa vizuri zaidi kwa mfano, kazini hutumia video kwa mikutano ya kazi ili kuona usoni na kueleza mambo ya uwazi, kuongea na marafiki au familia walioko mbali.

Mchezaji ninaye mpenda sana ni Lionel Messi namkubali kwa sababu ana kipaji cha asili na utulivu uwanjani, anacheza kwa akili zaidi kuliko nguvu ni mnyenyekevu licha ya mafananikio makubwa na anaongoza kwa mfano, si makelele.